Ndiyo, nasoma gazeti, lakini si kila siku, husoma gazeti pale inapopata muda. Hasa nikitaka kujua kinachoendelea nchini na duniani gazeti hunisaidia kupata habari mpya kuhusu siasa, uchumi, michezo na mambo ya kijamii napenda kusoma habari zinazo husu jamii na maisha ya watu ya kawaida kwa sababu hunifanya nielewe changamoto na maendeleo yanayoendelea. Pia husoma habari za elimu za ajira maano hunisaidia kunjiongeza, maarifa na kunipa mawazo mapya wakati mwingine nasoma gazeti la mtandaoni badala ya la karatasi. Kwa sababu ni rahisi kupatikana na ninaweza kusoma kwa simu au kompyuta. Hii hunifurahisha kufuatilia habari hata nikiwa kazini au safarini kwa jumla nasoma gazeti ilinijifunze, nijue kinachoendelea na niwe naelewa mzuri wa mambo yanayonizunguka.

Nina jaji kifaa changu mara moja kwa siku kwa kawaida usiku au asubui kabla ya kuanza shuguli. Hii ufanyika kwa sababu napenda kuhakikisha kifaa kinanguvu za kutosha kwa siku zima. Kama siku imekua ndefu nimekua nikitumia sana mara nyigine napochaji tena katikati ya siku. Hii ufanyika asa pale napoitaji kutumia simu au kompyuta kwa muda mrefu. Au kama nipo nje na staki kifaa changu kikashindikana. Kwa hivyo, kwa kawaida ni maramoja kwa siku. Lakini kama kuna aja naeza nikachaji tena hili nisikose matumizi ya kifaa hicho.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa kawaida nina waeshimu na kuwajali kwa sababu wamekuwa wakitupa ushauri na kujitolea kwa familia. Nimejifuza mengi kutoka kwao. Hasa kuhusu maisha, nidhamu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii pia huwa nashirikiana nao kwa mazungumuzo ya kawaida kama kuuliza jinsi walivyokuwa na jinsi maisha yalivyo. Wakati mwingine pia huwa nawasaidia kwa mambo madogo ya nyumbani kama kufanya usafi, kuandaa chakula au kununua vitu muhimu dukani hii inanifanya nijisikie karibu nao na kujenga uhusiano mzuri. Ninajitahindi kuwa na subira na kuwaheshimu hata kama wanasema mambo ambayo siwezi kukubali mara moja kwa sababu najua huwa wanatoka kwenye kizazi tofauti na wana uzoefu wa maisha kwa hivyo, mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima, upendo na ushirikiano.